Unapendelea suruali au sketi. Kwa ngu mimi napendelea suruali sana. Kwa sababu mimi nikijia na wakiume ndio ivo basi kuvaa sketi ni ngumu sana. Mimi basi napenda kuvalia suruali sana sana wakati wa baridi. Kwa sababu ni ndefu inanikinga kwa baridi niivo basi napenda sana suruali.

Je, unapenda muziki wa jadi? Ndiyo napenda miziki ya jadi ukizingatia kwamba miziki ya jadi ina mafunzo mengi sana. Na ni nyimbo ambazo zilitunzwa kwa ujuzi wa hali ya juu hivyo basi nyimbo za jadi, zinatupatia pia historia ya vitu ambavyo vilitokea wakati huo. Hivyo basi napenda nyimbo za jadi.

Unafanya nini kuweka afya nzuri swali nzuri sana hili. Kitu cha kwanza ambacho ninacho kuweka afya nzuri, ni kuangali chakula cha aina gani mbacho nakikula ama vitu mbavyo na vikula. Ukizingatia kwamba basi, kitu mbacho na kikula basi kinaweza changia afya nzuri ama afya mbaya. Kitu cha pili, mi kufanya mazoezi kama vile kukimbia, kuruka ama kwenda jimu. Hivyo basi, hivyo ndio vitu vingi mbavyo navifanya sana, ili kuzingatia afya nzuri.